Hali ya hewa ninayoipenda ni hali ya baridi Napenda hali ya hewa ya baridi kwani huburudisha mwili na pia humfanya mtu aweze kupumzika bila kupata shida yoyote Hali hii ya baridi pia husaidia mtu kufanya kazi kwa ustadi bila kuchoka Wakati kunapokuwa na baridi mtu hufanya kazi bila kutoa jasho na pia hali hii husaidia chakula na maji.